Asante sana kwa hili swali. Naam, tangu utotoni nimependa kukula chakula la popcorn haswa popcorn na mbalo lina sukari ama popcorn inayo na chocolate, chocolate popcorn. Napenda popcorn hiyo na naipenda sana kwa kuwa ni tamu sana. Naam, asante kwa hili swali. Naomba naeza kuwa nmejibu kwa utaratibu. Na, asante.